Lugha ningependa kujifuza ni kihispania napenda kwa sababu kina zungumzwa na watu wengi sana duniani hivyo kinafungua mawasiliano na tamaduni nyingi tofauti. Pia ni lugha inayotumika kwenye biashara safari burudani kwa hiyo ni ya vitendo sana. Sababu nyingine ni kwamba ki Hispania, kina mtiririko mzuri na sauti lami, hivyo ni cha kufurahisha, kusikiliza na kukizungumza. Ningependa kukijua ili niweze kuwasiliana kirahisi na watu, wa nchi tofauti kusoma vitabu au kusikiliza muziki wao bila tafsiri na kuelewa utamaduni wao kwa undani zaidi. Ningependa kuanza kujifunza kwa hatua ndogo maneno ya kila siku salamu na sentensi rahisi kisha kuendelea na kusikiliza mazungumzo kutazama filamu na kuzungumza na watu wanaokizungumza wakati mzuri wa kuanza ni sasa kwa sababu kujifunza lugha ni safari na kadri unavyoanza mapema ndivyo unavyoendelea vizuri zaidi.

Nilipokuwa utotoni nilipenda kufanya mambo rahisi lakini yenye furaha nyingi. Kwanza kabisa nilipenda kucheza sana, kucheza nje na marafiki kukimbia kuruka, kamba, mpira na mchezo ya kuigiza kama kujifanya daktari mwalimu au dereva. Michezo hiyo ilinifanya nijifuze kushirikana na wengine bila hata kutambua. Pia nilipenda kuchunguza vitu. Ningeuliza maswali mengi kwa nini kitu kiko hivi, kinafanyaje kazi. Au kinatoka wapi. Nilikuwa napenda kuvunja kwa tahadhari vitu vidogo ili kuona ndani yake kuna nini. Hapo ndipo hamu ya kujifunza ilianza. Kusikiliza hadithi na kusoma pia kulikuwa na kitu Nilichopenda Hadithi za kufikiria katuni na masimulizi ya watu wazima. Vilinisaidia kufungua mawazo na kunifanya nipende ubunifu. Wakati mwingine nilipenda kukaa pale peke yangu. Nikifikiria au kuchora. Kwa ujumla utotoni nilipenda mambo yanayohusisha uhuru, udadizi na furaha hakukuwa na presha kila siku ilikuwa nafasi ya kugundua kitu kipya na kufurahia maisha kwa urahisi.

Kila siku natumia aina tofauti za dijitali, kulingana na kazi na mawasiliano kwanza kabisa ni simu ya mkononi, hii ndiyo digitali ninayotumia sana kwa kupiga simu, kutuma ujumbe, kutumia whatsapp, kusoma habari na hata kujifunza vitu vipya mtandaoni. Pili ni kompyuta au laptop hii ni muhimu sana kwa kazi nzito kama kuandika, kufanya utafiti, kusoma, kupanga kazi na kutumia programu mbalimbali kompyuta inasaidia kwa makini zaidi kama kufanya mambo kwa mpangilio. Tatu ni interneti na programu, natumia barua pepe, Google na app za kazi au kujifunza. Hizi zinasaidia kupata taarifa haraka kuwasiliana na watu walio mbali na kuongeza maarifa. Pia natumia mtandao ya kijamii kwa kasi, kupata habari, kuwasiliana na marafiki au kupumzika kidogo. Ingawa si lazima kila wakati ni sehemu ya dijiti za kila siku. Kwa ujumla, digitali ninazotumia kila siku zinalenga mawasiliano kasi, kujifunza au burudani. Na zinanisaidia kufanya maisha yawe, rahisi na ya kisasa zaidi.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Kazi hii mara nyingi zilihusia kusaidia watu bila kutarajia malipo. Bali kwa nia ya kuchangia maendeleo ya jamii. Mfano, kushiriki kusaidia wanafunzi katika masomo. Kutoa ushauri au mwongozo kwa watu waliokuwa wanahitaji msaada kwa maarifa. Na kushiriki kwenye shuguli za kijamii. Kama usafi wa mazingira au kusaidia watu wakati wa matukio fulani. Kilicho nifanya ni pende kazi ya kujitolea ni hisia ya kuridhika moyoni. Unapo msaidia mtu na unaona tabasamu au mabadiliko chanya. Unahisi umefanya jambo la maana. Pia kazi ya kujitolea imenisaidia kujifunza kuwajali wengine. Kwa uvumilivu na kuelewa changamoto zinazo wakabili watu tofauti katika jamii. Zaidia hapo, kujitolea kunanijenga binafsi, kunakuza ujuzi wa mawasiliano, ushirikiano na uwajibikaji. Inanifanya nitambue kuwa hata mchango mdogo unaeza kuwa na athari kubwa kwa mtu mwingine. Ndiyo maana ninaona kazi ya kujitolea kama sehemu muhimu ya maisha. Si kazi tu bali ni wito wa binadamu.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni na kuna sababu nyingi zinazofanya nipende njia hii ya ununuzi. Kwanza kabisa ni urahisi naweza kununua kitu chochote nikiwa nyumbani kazini au hata safarini bila kulazimika kuenda sokoni au dukani. Hii ina okoa muda na nguvu hasa siku ambazo nina ratiba ngumu au nimechoka. Pili, ununuzi wa mtandaoni unanipa chagua nyingi sana kwenye majukwa kama jumia. Au kilimal unaeza kuona bidhaa nyingi kwa wakati mmoja kulinganisha bei ubora na maoni ya wateja wengine kabla kufanya uamuzi. Hii hunisaidia kuchagua kwa busara badala kununua kwa pupa. Pia napenda kwa sababu ya offer na punguzo. Mara nyingi kuna promosheni, flash sales au coupon ambazo hunifanya nipate bidhaa kwa bei nafuu kuliko dukani. Hili ni faida kubwa hasa kwa vitu kama simu vifaa vya umeme na nguo. Hata hivyo ninapenda kununua mtandaoni kwa uangalifu Mi huangalia maelezo ya bidhaa kwa makini Ratings and reviews za wateja. Na uaminifu wa muuzaji. Pia napenda pale ambapo kuna chaguo ya kulipa baada kupokea bidhaa. Kwa sababu hunipa uhakika zaidi. Kwa jumla napenda kununua vitu mtandaoni. Kwa sababu kuna leta urahisi, uhuru wa kuchagua na uthibiti wa bajeti. Mradi tu unafanya maamuzi ya hekima na kuchukua tahadhari zinazofaa.

Ninapofanya marafiki wapya huanza kwa kuwa mkweli na wa kawaida. Sijilazimishi kubadilika ili nipendwe kuwa mimi mwenyewe kunafanya mawasiliano yaanze kwa urahisi na ya kweli. Mara nyingi mimi huanza kwa mazungumzo madogo salamu swali rahisi au maoni kuhusu jambo lililo karibu nasi. Pili ninasikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Watu wengi hupenda kusikiliza na kwenye shania ya kuelewa wanachosema wanajisikia huru na wako tayari kufunguka. Kuuliza maswali ya heshima kuhusu wanachopenda au wanachofanya au ujenga. Ukaribu taratibu tatu kushiriki shughuli au maslahi ya pamoja husaidia sana inaweza kuwa kazini, shuleni, kanisani, mchezoni au hata mitandaoni. Mambo ya pamoja hufanya urafiki uanze bila presha. Pia ninakuwa na subira urafiki wa kweli hauanzi kwa siku moja unajengwa kwa muda kupitia mazungumzo ya mara kwa mara kusaidiana na kuheshimiana. Ninajitahidi kuwa mtu wa kuaminika, kutimiza ahadi na kuwepo wakati mtu anahitaji msaada. Kwa kifupi, nafanya marafiki wapya kwa uwazi kusikiliza shiriki na heshima. Urafiki mzuri huanza na hatua ndogo lakini za dhati.

Napenda kuenda sinema lakini si kila mara. Napendelea kufanya hivyo mara chache lakini kwa makini. Kwa kawaida mi uenda mara moja au mbili kwa mwezi kulingara na filamu zinazotoka na ni mudagani ninaupata kupumzika. Kwa mimi cinema siyo tu kuangalia filamu bali ni uzuri wa tukio lote. Kutoka kwenye mandalizi, kuangalia trailer, kununua tiketi au kujipanga kiti bora. Hi ufanya kila mara ni tukio la kipeke na sika waida. Napenda kuenda cinema, hasa mwishoni, mwa wiki au jioni. Wakati nikiwa na marafiki, ndugu au mtu wa karibu hapo ndipo inakuwa burudani halisi. Unapata nafasi ya kupumzika, kutojiusisha na kazi au masomo na kuzingatia burudani kwa utulivu. Pia kuenda na marafiki kuna leta uzuri wa kugawana mawazo kujadili filamu. Baada kuimaliza na kucheka pamoja kwenye semu za fiche kesho. Sababu nyingine ya kupenda kuenda cinema ni mazingira ya kimawazo na isia. Ukikanga ndani ya ukumbi wa sinema. Mwanga unapungua sauti ina kuzunguka na skrini kubwa. Na kuingiza ndani ya adithi. Ni uzoefu na ukufanya usisau filamu kwa mda mrefu. Hii inasaidia pia kutulia akili. Kufikiria hadithi na tabia za wausika na mara nyingine kupata motisha au msukumo hata hivyo sipendi kwenda mara nyingi sana. Kwa sababu napenda kuchagua filamu bora na kuhakikisha kila tukio nila kipekee. Sinema ni sehemu ya burudani yangu kubwa. Lakini pia ni fursa ya kupumzika kufuraia sana. Na kuboresha uhusiano na marafiki au familia. Hi ndio sababu kwa mimi kwenda sinema ni tukio la kila mara ni la matarajio si jambo la kawaida.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni mawasiliano ya kitaaluma na uongozo wa mradi ingawa nina uwezo wa kuelezea mawazo ya kushirikiana na wengine bado kuna nafasi ya kuboresha jinsi ninavyowasilisha maelezo kwa uwazi zaidi. Hasa kwenye mikutano ya kazi na majikwaa ya uma. Ujuzi ni muhimu kwa sababu huathiri ufaniki wa timu ufanis wa mradi na jinsi wengine wanavyokuelewa. Pili ningependa kuimarisha ufahamu wa teknolojia mpya na uchambuzi wa data. Dunia inabadilika haraka na kujua zana za kisiasa, za kompyuta, programu, za uchambuzi na mbinu za AI kunanipa faida kubwa katika kufanya kazi kwa haraka na ufanisi zaidi. Ningependa pia kuimarisha ujuzi wa kupanga mda na kutumiza malengo. Hingawa napanga ratiba mara nyingine hupitwa na mda au shughuli nyingi. Hivyo ujuzi huu ungekuwa msaada mkubwa katika kuboresha tija na kupunguza msongo wa mawazo. Njia nitakazozitumia kujifunza na kuimarisha ujuzi hii. Hizi ni la kwanza kujisomea vitabu na kozi mtandaoni kama kozi za uongozi mawasilano na data analysis. Pili ni kufanya mazoezi hadisi kushirikiana kwenye mradi ndogo au kufanya mazoezi ya kuwasilisha mbele ya wengine. Tatu ni kutafuta mwongo, mwongozo au mentor. Mtu aliye na uzoefu anaweza kunieleza mbinu bora za kufanya kazi kwa ufanisi. Nne ni kujifunza kutokana na makosa. Kila tukio la kazi linaloshindikana na fursa ya kujifunza na kuboresha. Tano ni kuunda ratiba ya mazoezi ya kila siku. Kama mazoezi ya kuwasilisha kusoma data au kupanga ratiba ya mda. Kuimarisha ujuzi hii kuna nisaidia sio tu kwa kazi bali pia katika maisha ya kila siku. Kufanya maamuzi bora na kushirikiana kwa ufanisi na wengine.

Ninapenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali. Lakini hasa vina vyo usiana na mandeleo, binafsi, sayansi, historia na fasihi ya ubunifu vitabu vya maendeleo binafsi hunipa muongozo wa kuboresha tabia ujuzi na mtazamo wa maisha. Vitabu vya sayansi hufungua akili kunifundisha jinsi dunia inafyofanya, kazi na kunifanya, nifikirie kwa kina. Historia hui nisaidia kulewa mabadiliko ya jamii, watu na matukio ya liwa atiri dunia. Fasihi ya ubunifu katika hadithi, riwaya na mashairi unipafuraha kuvutia mawazo na kunisaidia kuunda dunia zangu za fikra. Kwa kifupi, napenda kusoma vitabu vinavyo nipa marifa, musukumo na burudani. Kila moja ikiwa na njia yake ya kunisaidia kukuwa kia kilina kisi ya.

Ndio. Napiga kura pale ninapokuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Kura ni njia ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na taifa na ina nguvu ya kubadilisha mambo kwa njia ya amani. Napiga kura kwa makini nikizingatia wagombea. Sera zao na athari za uongozi yao katika jamii na watu binafsi. Kwa mimi kupiga kura si tu haki bali pia ni juhudi ya kidemokrasia. Njia ya kuonyesha sauti yangu, kushirikiana katika maendeleo na kuhakikisha mawazo yangu yanazingatiwa. Pia napiga kura ili kufundisha na kuhamasisha wengine. Juu ya umuhimu wa kushiriki kwenye maswala ya umma.

Ndiyo, nimewahi kulima. Mara nyingi ilikuwa ni kwa shuguli, ndogo za kijumla, kama kulima mboga za majani, viazi, na matunda katika bustani, au shamba ndogo. Nilijifunza kuwa kulima, kunahitaji uvumilivu, mpangilio, na uwelewa wa mimea, wa mimea. Kujua lini kupanda, kutoa maji, kupulizia mbolea, na kulinda mimea, kutokana na wadudu. Kazi ya kulima ilinifundisha pia umuhimu wa bidii na mshikamano na asili. Kuona mboga zikikuwa na matunda yakikomaa kunaleta furaha kubwa hIsia ya mafaniko mafanikio na heshima kwa mchakato na chakula tunachokila kila siku. Zaidi ya burudani kulima kunanisaidia kuelewa msimu hali ya hewa na jinsi mazingira yanavyoathiri maisha.

Mawazo yangu ya kwanza ni Elon Musk. Kama mfanyi biashara bora zaidi, anafanya biashara nyingine zenye ubunifu mkubwa kama Tesla, SpaceX, Neuralink na Starlink ambazo zinabadilisha sekta ya teknolojia na maisha ya watu. Nampenda kwa sababu ana mawazo makubwa na haogopi kuchukua hatari. Anaona mstakabali mbali zaidi ya wengi na anajaribu kuyafanya mawazo hayo kuwa halisi badala ya kuwa ndoto tu. Pia anachangia maendeleo ya sayansi na teknolojia kwa njia isio ya kawaida. Kitu cha ajabu alichofanya nipale alipopanga kutuma roketi ya SpaceX na kueka Tesla ndani yake. Hilo ni jambo la kipekee na linalo onyesha jinsi anavyo unganisha, ubunifu na hatari halisi. Kuna mengi ninayo jifunza kutoka kwake, ubunifu uvumilivu kutokuwa na hofu ya kushindwa. Pia ninajifunza kwamba ndoto, kubwa ni mzuri, lakini lazima ziambatane na mipango, dhabiti na utekelezaji. Nina hisia kushangaa naheshimu kwa jinsi anaendesha biashara. Anaona biashara sio tu kupata faida bali kuchangia maendeleo ya jamii na dunia kwa ujumla. Hii inafanya awe mfano wa mwana biashara alie na maono udhubutu na changamoto kubwa ya kubadilisha maisha ya watu.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa lakini kwanjia ya utulivu, heshima na uelewa. Kwangu, siasa sisuala la kushindana na kubishana kwa sauti. Balini nafasi ya kuelewa jinsi jamii inaendeshwa na kwanini mambo yako jinsi ya livyo. Napenda mazugumzo ya liyolenga sera, uongo zibora na atari za maamuzi ya serekali kwa maisha ya kila siku kama elimu, afya, ajira na uchumi. Napendelea sana kuzugumza siasa kwa mtazamo wa kujifunza kusikiliza maoni tofauti huni saidia kuwa na mambo, kwa upana zaidi, hata kama siku baliani na kila hoja. Mazungu mzo yenyeheshima hufungua akili na husaidia watu kufikiria kwa kina kabla kuchukua msimamo. Hata hivyo, sipendi sasa inapogeuka kwa kuwachuki, matuzi au kuga wanya watu. Nikiona mazungumzo yanaelekea uko huwa nachagua kubadilisha mada au kujiondoa. Nina amini siasabora zinapaswa kuleta majadiliano ya suluhisho siomigogoro ya kudumu. Kwa jumla, napenda kuzugumza siasa pale inapokuwa ya kujenga, kwelemisha na yenye lengo la kuboresha jamii. Siasa zinapochukuliwa kwa umakini na busara zinaweza kuwa chombo kizuri cha mabadiliko, chanya, badala ya chanzo, cha mga wanyiko.

Kila siku natumia usafiri wa umma hasa matatu kwa sababu ndio njia inayopatika na kirahisi na inayofika maeneo mengi kwa haraka. Kwa ratiba ya kila siku kama kuenda kazini, shuleni au kwenye shughuli nyingine, matatu hunisaidia kufika bila gharama kubwa ikilinganishwa na kutumia gari binafsi. Pia, kwa kuwa kuna matatu nyingi, mara nyingi sipati shida ya kukosa usafiri. Mbali na matatu, kuna nyakati ambayo natembea kwa miguu, hasa kama ninaenda umbali mfupi, au kama nataka kuepuka foleni. Kutembea hunipa nafasi ya kufikiria, kupata hewa safi, na pia ni aina ya mazoezi yanayo saidia afya ya mwili. Mara nyingine kutembea kunakuwa haraka zaidi kuliko kupanda gari kwenye barabara zenye msongamano. Pale ambapo nina haraka sana au ninaenda sehemu ambayo matatu hazifiki moja kwa moja mi hutumia boda boda. Ingawa ni hali kidogo boda boda hunisaidia kuokoa muda na kufika karibu kabisa na ninapohitaji kuenda.

Mahali pa kihistoria ningependa sana kutembelea ni Misri, hasa, Paramidi, Za giza. Sababu kubwa kuenda eneo hilo lina historia ya kipekee sana iliyodumu kwa maelfu ya miaka. Paramidi zinaonyesha akili ubunifu na nguvu ya ustaarabu wa kale. Na hadi leo bado zinashangaza jinsi zilivyojengwa bila teknolojia ya kisasa. Ningependa kuenda huko ili kujionea kwa macho. Badala ya kusoma tu kwenye vitabu na kuona kwenye runinga. Kuona piramidi sanamu za mafarao na maandishi ya kale kungenipa uelewa wa kina kuhusu maisha ya watu wa zamani. Imani zao, utawala wao, na jinsi walivyoona dunia. Kitu kingine kinachonivutia ni kwamba historia ya misri imeathiri dunia kwa njia nyingi. Kuanzia hesabu handisi, tiba, hadi sanaa. Kutembelea makumbusho yao kungenisaidia, kuunganisha masomo ya historia na uhalisi. Ninaamini nikifika mahali hapo, ningejisikia, kushangaa, kujifunza na kuheshimu sana historia ya binadamu. Ni aina ya safari ambayo haiburudishi tu bali pia inakufanya ufikiri kwa kina kuhusu maisha na maendeleo ya binadamu kwa jumla.

Somo ni lilo penda shuleni ni hesabu na sababu yake ni jinsi, inavyo nifanya nifikirie kwa kina na kwa mpangilio. Tofauti na masomo mengine ambayo maranyingi yanahitaji kukariri. Esabu zinahitaji kuelewa mantiki, ya tatizo na kufuata hatua sahihi ili kupatajibu. Hilo linanifanya ninjisikie kama, kila swali nichangamoto, ya kia akili, inayo hitaji umakini na uvumulivu. Nilipenda pia hesabu kwa sababu, zinauhusiano wa moja kwa moja, na maisha ya kila siku. Niliona namna sinavyo tumika, kwenye biashara, kupanga bajeti, ujenzi na hata teknolojia. Hii i ilinifanya nione somo hili, lina maana halisi. Si darasani tu, bali hata nje ya shule. Ingawa kulikuwa na nyakati ambazo hesabu zilikuwa ngumu, na ziliitaji mda mwingi kuelewa, hisia ya kufanikiwa, baada ya kupata jivu sahihi, ilikuwa inanipa motisha kubwa. Iinifundisha kuwa, kushinda mara moja si mwisho. Mbali ni sehemu ya kujifunza. Kwa jumla, hesabu zinanijenga katika kufikiri, kwa mantiki nidamu na kujiamini ujuzi ambao, bado unanisaidia hadi leo.

Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu kwa sababu muda ninaotumia nao hunipa furaha na utulivu. Kitu kimoja ninachopenda sana ni kukaa pamoja na kuzungumza. Kushirikiana habari za kisiku, kucheka na kusikiliza mawazo ya kila mmoja. Hii hutusaidia kuelewana zaidi na kuimarisha uhusiano wetu. Pia napenda kula pamoja hasa wakati wa chakula cha jioni au wikendi. Tunapokula pamoja kunakuwa na hali ya umoja na upendo. Na mara nyingi ndipo hadithi nyingi za kufurahisha hutolewa wakati mwingine tunapika pamoja jambo linalofanya shughuli ya kawaida iwe ya kurahisha zaidi kwa nyakati za mapumziko napenda kutazama filimi au vipindi vya televisheni na familia yangu au kwenda kutembea nje kama bustanini au kutembelea ndugu. Shughuli hizi hunifanya nijisikie kuwa karibu nao. Na hunikumbusha umuhimu wa familia katika maisha yangu. Kwa jumla kufanya mambo na familia hunipa nguvu, furaha na hisia ya kuwa sehemu ya kitu muhimu.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee na wa kumbukumbu sana. Mara ya kwanza nilipoingia kwenye eneo la maonyesho, nilihisi kama nimengia kwenye ulimwengu, mwingine uliojaa ubunifu na mawazo tofauti. Kulikuwa na michoro ya rangi mbali mbali, picha zilizo pigwa kwa ustadi mkubwa. Vinyago vya jadi pamoja na kazi za sana za kisasa ambazo zilinilifanya nisimame na kufikiri kwa muda mdefu. Kitu kilichonivutia zaidi ni jinsi kila kazi ya sanaa ilivyokuwa na hadithi au ujumbe wake. Vya kazi zilizoonyesha maisha ya kila siku ya watu nyingine zilizungumzia historia mazingira au changamoto za kijamii. Nilijikuta nikijiuliza maswali mengi, msanii alikuwa anafikiria nini, alikuwa anajaribu kufikisha ujumbe gani, hilo lilinifanya nione sanaa, si mapambo tu, bali ni njia ya mawasiliano, yenye nguvu. Pia nilifurahia kuona jinsi watu tofauti walivyo tafsiri, kazi zile, zile kwa mitazamo tofauti, mazungumzo na watu wengine waliokuwa kwenye maonyesho walinisaidia kufungua akili zaidi na kuelewa kuwa sanaa haina tafsiri moja tu. Baada ya kutoka kwenye maonyesho, nilijisikia nimehamasika, nimepata maui mapya na heshima kubwa zaidi kwa wasanii na kazi zao. Uzoefu huo uliniacha na hamu ya kutembelea maonyesho zaidi siku zijazo.

Mboga ninazopenda kula ni nyingi, lakini hasa napendelea mboga za majani kama sukuma wiki, mchicha, spinachi na mboga za kabichi. Pamoja na baadhi ya mboga na mzizi kama ripoti na vyazi vitamu. Sababu kubwa ya kupenda mboga hizi ni kwamba zina afya, hutoa vitamini na madini muhimu na husaidia mwili kuwa na nguvu na kudumisha afya nzuri. Kila mboga ina ladha, rangi yake na faida zake, na hizi hunisaidia kuwa na lishe yenye mchanganyiko wa vyakula vyote muhimu. Pili napenda mboga kwa sababu zinaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Kwa mfano, sukuma wiki naweza kupika kwa kukaanga kidogo na mafuta ya nazi au mafuta mengine, kuchemshwa na kuliwa na wali, au kutumika katika supu. Kabichi naweza kupika kwa kukaanga, kuchemshwa na kuingizwa kwenye mchuzi na nyama, karoti inaweza kuliwa kikiwa raw au kuchemshwa kidogo. Njia hizi za kupika zinatoa ladha tofauti na zinaboresha burudani ya chakula. Zaidi ya afya na ladha, kula mboga kunanifanya nijisikie furaha na ustawi wa mwili. Napata nguvu za kufanya shughuli za kila siku na mwili wangu unapata lishe kamili. Kula mboga pia ni njia ya kujenga tabia nzuri ya lishe ambayo inasaidia kuepuka matatizo ya kiafya kama shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo. Kwa hiyo, mboga si chakula tu. Bali ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku yenye faida nyingi za kiafya na furaha ya ladha.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi lakini baadhi za msingi ni uaminifu na heshima. Kiongozi mzuri lazima awe mwaminifu kwa wafuasi wake na awe mtuwl wa kuaminika heshima kwa wengine inafanya watu kumtii bila shinikizo. Ujasiri na uthubutu kiongozi lazima awe na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu na kushughulikia changamoto hata pale ninapokuwa hatari au lisilo maarufu. Uwezo wa kusikiliza na kuelewa wengine kusikiliza maoni ya wengine husaidia kufanya maamuzi bora na kuongeza ushirikiano wa timu uongozi wa mfano, kiongozi mzuri hufanya jambo kabla la kumwakiza mwingine. Tabia yeke inakuwa mfano wa kufuatwa, ubunifu na uwezo wa kutatua matatizo. Dunia inabadilika kila wakati, hivyo kiongozi mzuri lazima awe na njia za kutatua changamoto kwa ubunifu, uvumulivu na subira. Kiongozi mzuri anajua kuwa mfanikio kuwa mafanikio hayaendi maramoja. Hivyo anavumilia changamoto na anasaidia wafuasi wake kukuwa taratibu. Uwazi na mawasiliano bora. Kiongozi lazima awe na uwezo wa kueleza malengo, sera na maamuzi kwa uwazi. Ila kila mmoja aweze kuelewa kushirikiana. Kwa kifupi, kiongozi mzuri ni mtu wa kuaminika. Anayesimamia kwa mfano anayeongea kwa heshima na anayesimama wafuasi wake kwa heshima na uwelewa. Sifa hizi ufanya viongozi wawe na uwezo wa kuleta mabadiliko chanya na kudumu katika jamii au shirika.

Unapenda kutembea, napenda kutembea katika maneno ya maeneo ya asili na utulivu kama bustani, mbuga au pwani. Kutembea katika mazingira ya kijani, kunanifanya nijisikie huru, utulivu na kuondoa msongo wa mawazo. Kupitia kutembea pia najipata fursa ya kufikiria kuzingatia mambo ya maisha au kufurahia mandhari. Kama miti maua au mawimbi ya angani. Pia napenda kutembea katika mtaa au jiji wakati wa jioni au wa asubuhi mapema. Hapo kuna watu shughuli na maisha ya nayoendelea jambo linalofanya unyenyekevu wa maisha ya kila siku uwe wazi zaidi. Kutembea hivyo husaidia pia kuona na kuewa jamii. Kuzungumza na wengine au kupata mwanga mpya wa mawazo. Kwa ujumla napenda kutembea mahali ambapo kuna mazingira mazuri. Mwanga wa asili na nafasi ya kupumzika akili iwe ni asili jiji ya aupwani. Hii ni njia ya burudani mazoezi na pia kufikriria kwa utulivu.

Majira nimeyopenda zaidi ni majira ya masika, sababu kubwa kupenda majira haya ni mazingira ya kijani na mwanga wa asili. Kunaunda na mvua. Na wakati wa masika, mimea inakua vizuri, mti inakua na majani makubwa na maua huanza kung'aa. Jambo ninalofanya dunia ionekane nzuri na yenye furaha. Ninakumbuka nilipenda masika kwa sababu mvua hunifanya nikae nje na kutembea huku nikifurahia harufu ya udongo na hali ya hewa safi. Hali ya hewa wakati wa masika mara nyingi ni yenye joto kidogo hewa safi na mvua inaoleta raha. Hii inafanya kazi za nje kuwa za kufurahisha badala ya kuchosha katika majira ya masika. Napenda kufanya shughuli kama kutembea kwenye bustani au mashamba. Kucheza nje na marafiki au hata kukaa nyumbani nikisoma vitabu huku nikisikiliza mvua ikinyesha. Napenda pia kuchukua picha za mandhari ili kukumbuka uzuri wa majira haya. Hali ya hewa wakati wa masika hunifanya nijisikie tulivu, furaha. Na kuunganishwa zaidi na asili na kunipa hamasa na kuwa na wakati wa kufanya shughuli za kufurahisha na kuburudisha akili. Majira haya ni kipindi ninachopenda sana, kwa sababu huchanganya mazingira mazuri hali ya hewa rafiki na nafasi ya burudani ya kipekee.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee sana na wa kumbukumbu kumbukumbu kwao. Mara ya kwanza nilipanda ndege nilihisi mchanganyiko wa furaha msisimuko na hata hofu kidogo. Hasa pale ndege ilipoanza kuruka kuona ardhi ikipungua chini na mawingu yakionekana karibu. Huku jua liking'ara kwa njia tofauti kunanifanya nijihisi. Kama niko sehemu ya dunia ya ajabu ambayo si rahisi kuiona kwa miguu. Hali hiyo ilinipa hisia ya uhuru na uzuri wa asili wa juu. Na ilikuwa kama kuona dunia kutoka mtazamo mpya kabisa. Sababu nyingine ninazopenda kusafiri kwa ndege ni kwamba ni haraka na rahisi. Hasa unapohitaji kufika mbali kwa muda mfupi. Kwa mfano, kusafiri kati ya mji au hata nje kunachukua masaa machache badala ya siku nyingi kwenye basi au gari. Hii hufanya kupanga safari kuwa rahisi. Na unapopanda ndege unapata muda zaidi wa kufanya shughuli zako. Baada ya kufika pia ndege hutoa faraja kidogo ikiwa na viti vya kupumzika vinywaji na mara nyingine chakula jambo linalofanya safari iwe na kustarehe zaidi pale ndani ya ndege kuna burudani nyingine pia nilifurahia kutazama mandhari ya juu ya mawingu milima mito na miji midogo ambayo mara nyingi haionekani kutoka ardhini hii inakufanya uone uzuri wa dunia kwa mtazamo mpya na mara nyingine hufungua mawazo yako. Kuhusu maeneo mpya unayotaka kutembelea au ufahamu zaidi safari kwa ndege pia hunisaidia kupata uelewa wa utaratibu na usafiri wa kisasa kwani kuna taratibu na usalama mwendo wa ndege na ratiba zinazofanya kila kitu kufanya kazi kwa urahisi. Baada kufika nilijisikia nimepanua upepo upeo wa mawazo na hamasa ya kutembelea maeneo mapya ingawa kuna wakati mwingine hofu kidogo unaezakuwepo hasa wakati ndege inapoanza kuruka au kutua. Kwa ujumla uzoefu wa kusafiri kwa ndege ni wa kufurahisha na wa kustarehe na wa kukumbukwa. Ni njia ya kuona dunia kuwa ndogo kurahisisha safari za umbali mrefu na pia kunipa hisia ya furaha na msisimiko usio wa kawaida.

Uwezo nigependa kuwa nao zaidi ni uwezo wa kujifunza haraka na kusema kuzoea badiliko kura hizi. Dunia inabadilika kwa kasi sana hasa upande wa teknolojia kazi na maisha kwa ujumla. Kuwa na uwezo huu kungewezesha kuelewa mambo mapya kwa haraka. Kujifunza ujuzi mpya bila hofu na kubaki nikiwa na dhamani katika mazingira yeyote ya kazi au maisha. Pia ningependa kuwa na uwezo mzuri wa kuwasiliana na kueleza mawazo kwa uwazi. Uwezo huu husaidia sana katika kujenga mahusiano. Kufanya kazi kwa timu na hata kuongeza kuongoza wengine unapo weza kueleza wazo lako vizuri. Watu wanakulewa kwa uraisi na wanakuwa tayari kushirikiana nawe zaidi hayo ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti hisia na msongo wa mawazo. Maisha yana changamoto nyingi na uwezo wa kubaki mtulivu hata katika hali ngumu hunisaidia kufanya maamuzi bora na kuepuka mikogoro isio lazima uwezo huu pia hunifanya nijiskie imara ki akili na ki hisia.

Ndio napenda sana kujaribu vyakula vipya na sababu zake ni nyingi. Kwaza kabisa kuna kujaribu chakula kipya ni kwa ajili ya burudani na ujasiri wa kujaribu mambo mpya. Kila mara ninapokula chakula kisicho kawaida kwangu na pata fursa ya kugundua ladha mpya. Harufu mpya na mchanganyiko ya viunyo ambao huwezi kupata kwenye chakula unachokizoea nyumbani. Kwa hivyo kila chakula kipya ni kama safari ndogo ya kiutamaduni. Kwani mara nyingi napata kuona pia tamaduni na mila ya watu wengine kupitia vyakula wanavyotengeneza pili napenda kujaribu vyakula vipya hasa wakati ninaposafiri na nikikutana na marafiki na familia kutoka sehemu tofauti. Hapo unapata fursa ya kuonja vyakula vilivyoandalia vilivyoandaliwa kwa mtindo wa pekee na kujifunza mbinu tofauti za kupika. Njia nzuri ya kupata uzoefu mpya na kuelimika kuhusu maisha ya watu wengine. Kwa kuwa chakula mara nyingi kina historia na hadithi nyuma yake zaidi ya ladha na utamaduni kujaribu vyakula vipya kunanisaidia kuongeza ujasiri na kufungua akili kwa kila kwa kuwa si kila chakula kipya kinaonekana kuvutia mwazoni. Kujaribu kuna hitaji moyo na utayari wa kuwa na uzoefu tofauti. Mara nyingi chakula nilicho kishuguli nilicho kishugulikia hapa awali nilikuwa na mashaka navyo. Lakini nilipojaribu nilivutiwa na ladha zake. Hii inanifundisha kuwa mara nyingi kujaribu mambo mapya hutoa matokeo mazuri kuliko kubaki kwenye kitu unachokizoea.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na uzoefu huo ulikua wa kipekee sana kwangu. Nilianza na mazoezi rahisi kama vile kuvuta pumzi kwa utulivu. Kufanya mionekano rahisi ya mwili kama upande mikono kupiga magoti. Kujikoto kujikokota kidogo na kustawa zisha mwili. Mazoezi haya hufundisha kudhibiti pumzi kuwa na uangalifu kwenye mwili wako na kueka akili mtulivu jambo ambalo linasaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza utulivu wa ndani sababu ya kujaribu yoga kwa mara ya kwanza ni kwamba nikitaka njia ya kupunguza msongo wa mawazo na kupata starehe ya akili na mwili. Niligundua kwamba yoga si tu zoezi la mwili bal ipia ni mazoezi ya akili. Kwani kila harakati inahitaji umakini. Uvumulivu na kujitambua baada ya kufanya yoga nilihisi nilijihisi mtulivu na ikawa ni umakini zaidi na nikiwa na nguvu za kisaikolojia. Hii ili nisaidia sio tu kupumzika. Bali pia kuboresha jinsi ni navyo shugulikia changamoto za kila siku. Kazi na hata mamuzi ya kibinafsi zaidi ya hayo yoga hufundisho uvumulivu subira na kuto chukulia kila jambo haraka kwani baadhi ya mazoezi yanahitaji muda na uwelewa wakina ili kufanikisha hatua kwa hatua kila mara unapo jitahidi kufanya mionekano fulani au kudumisha pumzi kwa muda unajifunza kuwa mafanikio hayaji mara moja. Bali kupitia mazoezi nidhamu na bidii.

Napenda kununua vitu kwa njia ya na maeneo tofauti kulingana na aina ya bidhaa ninazohitaji na hali ya maisha. Kwa mahitaji ya kila siku kama chakula, bidhaa za nyumbani au vitu vidogo vya familia, napendelea masoko ya mtaa au maduka ya karibu. Sababu kubwa ni urahisi, unaweza kufika haraka kuwa na bidhaa moja kwa moja, kuzungumza na muzaaji na mara nyingine, mara nyingi bei ni nafuu. Kupata bidhaa, unazotaka papo hapo, kunanifanya nijisikie kuridhika, hasa pale unapoona bidhaa ni safi, nzuri kabla ya kulinunua. Kwa bidhaa maalum kama nguo viatu vifaa vya kielektroniki au bidhaa za kipekee napendelea kutumia maduka mtandaoni kama jumia au kilimol. Hii ni kwa sababu napata urahisi mkubwa kulinganisha bidhaa tofauti kuwa na maoni ya wateja wengine na mara nyingi kupata offer au punguzo. Kupata bidhaa nyingi ukiwa nyumbani bila msongamano au saffu. Ndefu za kusubiri kunanisaidia kupanga manunuzi yangu kwa njia nzuri na yenye tija. Pia mara nyingine napenda kununua kwenye maduka makubwa au malls. Hasaa nikihitaji bidhaa za ubora, maalum, au nataka kufanya manunuzi kwa utulivu. Nikipata nafasi ya kuangalia bidhaa kuguza na kujaribu baadhi ya vitu kama nguo au viatu hii hufanya manunuzi kuwa ya furaha na ya kustarehe. Kwani unaweza kuona kila kitu kwa macho yako na kuhakikisha unapata kile unachotaka. Kwa ujumla napendelea kununua mahali palipo raisi kufikia salama na mpanapotoa thamani mzuri ya pesa. Iwe ni dukani, sokoni, au mtandaoni pia kununua kunanisaidia kuzingatia bajeti yangu kuokoa muda na kupata bidhaa zinazokidhi mahitaji yangu kikamilifu. Kwa hivyo, aina ya bidhaa na uraisi wa manunuzi, ndizo zinazoongeza furaha na kuridhika kwangu pale ninapofanya manunuzi.

Ndiyo napenda sana kupiga picha ni kwa kweli ni moja ya shuguli ninazopenda kwani inachanganya ubunifu kumukumbu na furaha ya kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Sababu ya kwanza ni kwamba kupiga picha kunasaidia kushugulikia kumukumbu muhimu kwa mfano picha za familia marafiki au safari zimenisaidia kurudi nyuma kuwa na nyakati nzuri. Hisia zilizo husiana nazo na hata kufadhi kwa vizazi vijavyo. Kwa njia hiyo picha huzilisha tu kuwa taswira. Mbali zina kuwa hadithi za maisha ambazo mtu anaweza kuzikumbuka tena na tena. Pili kupiga picha kuna saidia kuona maelezo madogo katika mazingira ambayo mara nyingi hupita bila kutambuliwa. Nilipokuwa nikipiga picha nilijifunza kuangalia mwanga rangi mkao na vitu na hasa hisia ya watu wanaopigwa picha. Hili ilinifundisha kuwa maisha yana vipengele, vingi vya uzuri vina vyoweza kushikilia, kushikiliwa, kiwa tu tunangalia kwa makini, piga picha, pia hufundisha uvumulivu kwa sababu mara nyingi, mara nyingine unahitaji kusubiri muda sahihi wa mwanga au tukio ili kupata picha bora. Zaidi ya hayo kupiga picha ni njia ya kuonyesha ubunifu na mtazamo yangu binafsi. Kila picha ninayopiga ina mtindo wangu. Jinsi ninavyopanga vitu mwanga na pembe sinazo chagua. Hii hufanya shuguli kuwa na ya kipeke kila mara na kunipa furaha ya kuona matokeo na juhudi zangu. Badale ya kupiga picha napenda kuzi tazama kuhariri kidogo ili kuboresha na mara nyingine kushiriki na familia marafiki au hata mtandaoni. Hii huchangia hisia ya kuridhika na kushirikia na wengine.

Napenda mbwa zaidi ingawa pia. Napenda paka kwa njia yao. Sababu kubwa ni kupenda mbwa ni kwamba ni wanyama urafiki sana na waaminifu. Mbwa wanaonyesha kupenda waziwazi. Wanakukaribisha. Kwa furaha na mara nyingi wanakuwa walinzi. Wazuri wa familia na nyumba. Pia napenda ukweli kwamba mbwa wanakuhama. Sisha kuwa active kutembea nao kucheza nao na kutumia muda nje. Hata hivyo paka nao wana mvuto wao. Wao ni watulivu, wasafi na wanafaa sana kwa watu wanaopenda utulivu na wanaishi kwenye nafasi ndogo. Napenda jinsi paka wanavyokuwa huru lakini bado wana jua kuonyesha upendo wao wa njia yao ya kipeke kama kukaa karibu na kujipanga kwa mguu kwa ujumla ningesema napendelea mbwa kwa sababu ya ushirikiano na ukaribu mkubwa. Lakini bado na wathamini paka kwa utulivu wao na haiba yao ya kipekee. Kila mnyama na uzuri wake inategemea zaidi mtu anapenda mtindo gani kwa maisha.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni rahisi kunaburudisha na kuna faida nyingi kwa miili na akili kutembea hunisaidia kupumzika kufikiria kwa utulivu na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Mara nyingi napenda kutembea asubuhi mapema au jioni wakati hewa iko safi na mazingira yako tulivu. Kutembea kwa miguu pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kujiskuma sana. Hunisaidia kuimarisha afya ya moyo kuongeza nguvu za kimwili na kudumisha uzito mzuri. Wakati natembea napenda kutazama mazingira yanayonizunguka. Miti majengo watu jambo linalo nifanya nijiskie karibu zaidi na ulimwengu unaonizunguka. Zaidi ya hayo kutembea hunipa nafasi ya kujipanga kiakili. Mara nyingine natembea peke yangu nasikiliza muziki au sauti za mazingira na wakati mwingine. Natembea na rafiki ama na familia tukizungumza. Kwa ujumla, kutembea kwa miguu ni shughuli ninayoipenda kwa sababu inanipa afya utulivu na muda wa kujitafakari.

Ndiyo, ninavaa miwani hasa wakati wa kusoma au kutumia kompyuta kwa muda mrefu. Miwani hufanya macho yangu yasichoke na kunisaidia kuona vizuri. Hasa pale mwanga wa kifaa cha elektroniki unapokuwa mkali na unapokuwa mbali na maandiko. Pili, wakati mwingine ninavaa miwani kama vitendo bya mtindo, si tu kwa afya ya macho bali pia kwa kuonekana vizuri na kuongeza mwonekano wangu. Kwa hivyo miwani ni sehemu muhimu ya maisha yangu, si tu kwa sababu ya kuona vizuri, bali pia kwa starehe na mtindo.

Ndiyo, napenda kufanya mazoezi asubuhi mapema na sababu ni nyingi. Kwanza asubuhi ni wakati wa utulivu na hewa safi. Jambo linalonifanya nijisikie uwepo na amani na nguvu za kuanza siku. Kuwa nje katika hali ya hewa ya asubuhi, kuna nisaidia kuamka vizuri, kuamsha mwili na akili na kunipa hamasa ya kufanya kazi ya siku nzima kwa bidii. Napenda kufanya mazoezi kama kukimbia, kutembea kwa kasi, kufanya yoga na kufanya mazoezi ya misuli rahisi. Mazoezi haya ufanya mwili wangu uwe na nguvu, moyo wangu uwe na mzunguko mzuri wa damu. Na pia kunanisaidia kuthibiti msongo wa mawazo. Baada ya mazoezi najisikia mtulivu, mchangamfu na nikiwa na furaha ya kipekee. Jambo ambalo linaendelea kunisaidia hata baada ya kumaliza mazoezi. Pili, kufanya mazoezi mapema asubuhi unifundisha nidhamu na mpangilio mzuri wa maisha. Unapojizoea kuamka mapema na kufanya mazoezi kila siku. Mwili unakuwa na mpangilio wa asili wa usingizi na utendaji wa nguvu na akili na kuwa makini zaidi. Hii ni njia ya kuhakikisha kuwa siku inaanza namna chanya na kunatoa motisha ya kufanya kazi kusoma au kushughulikia majukumu mengine kwa ufanisi. Zaidi ya faida za mwili na akili mazoezi ya asubuhi pia hunipa hisia ya kuridhika na kujithamani. Unapojua umeanza siku yako kwa kufanya bidii chenye manufaa kwa mwili na afya yako unajisikia kuwa umechukua hatua sahihi kwa maslahi yako binasi. Kwa hiyo napenda sana kufanya mazoezi asubuhi mapema si tu kwa sababu ni afya bali pia kwa sababu inaboresha hali yangu ya akili kuimarisha nidhamu na kunipa nguvu za kushughulikia siku nzima kwa furaha na ufanisi.

Huenda hospitali mara chache kwa mwaka, lakini napanga ziara hizo kwa makini ili kuhakikisha hafya yangu inabaki bora. Mara nyingi, ziara za hospitali si tu wakati nina dalili za ugonjwa, bali pia kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida na vipimo vya hafya. Chambo hambalo husaidia kugundua, matatizo mapema kabla ya, hayajatokolea, hayajatokea. Kwa mfano ninaweza kuenda hospitali kwa uchukuzi wa damu shinikizo la damu au vipimo vya macho na meno. Kwani haya husaidia kudumisha mwili na akili katika hali nzuri. Zaidi ya hapo napenda pia kuenda hospitali kwa chanjo matibabu madogo au huduma za dharura. Hii ni muhimu hasa pale ambapo kuna matatizo madogo ya kiafya ambayo hayana dalili kubwa lakini yanahitaji kufuatiliwa. Kama homa maumivu ya kichwa na maumivu ya misuli kupitia ziara hizi siwezi tu kupunguza hatari ya matatizo makubwa ya hafya bali pia ninajifunza jinsi ya kudumisha, mitindo bora, wa maisha, lishe na mazoezi. Mara nyingine ziara za hospitali pia hufanyika kwa ajili ya ushauri wa kitaaluma. Hii ni muhimu kwa sababu madaktari wanaweza kunieleza hatua sahihi za kudumisha afya yangu kuandoa hatari zinazoeza kujitokeza na kunisaidia kupanga ratiba bora ya mazoezi lishe na usingizi.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni hasa pale ambapo kuna mada zinazoendana na maslahi yangu kusoma maoni kunanisaidia kujua matatizo tofauti ya watu. Kuelewa hoja mbalimbali na kupata mawazo mapya ambayo huenda sikuwa nimeyafikiri awali. Mara nyingi napata maoni haya kwenye makala za habari video za mtandao ya kichami hau majukwaa kwa mjadala. Mtandaoni ambapo watu wanashirikena na mawazo kwa uhuru. Pili kusoma maoni kunanisaidia kuchambua habari na kufanya maamuzi sahihi. Kwa mfano kama ninasoma makala ya teknolojia au bidhaa mapi mpya. Mahoni ya watumiaji wengi hufanya nijue faida na hasara zake na kunisaidia kuamua kama ni vyema kutumia au kununua. Hii ni njia nzuri ya kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine. Zaidi ya hayo kusoma maoni pia hunifundisha uvumulivu na kuheshimu mitazamo tofauti. Kwa sababu si kila mtu anaona jambo kwa njia moja wakati mwingine maoni hutofautiana sana na yangu na kunifunza kuzingatia hoja mbalimbali bila haraka kutoa huruma au hukumu. Kwa jumla, kusoma maoni mtandaoni ni njia nzuri ya kupata maarifa mapya kufungua akili na kushirikiana ki masilahi na watu wengini.